Ndiyo, mimi napenda sana kufanya kazi nyumbani kwa sababu mfumu huu unanipa uhuru na unyumbufu mkubwa wakupanga muda wangu. Faida kubwa ninayo iona ni kwamba siitaji kupoteza muda mrefu kwenye foleni la magari kuelekea ofisini. Jamba ambalo linanipunguzia uchovu na kunifanya nianze kazi nikiwa na nguvu kamili. Ni njia ambayo inaeza kutengeneza mazingira ya kazi yananifaa kama vile kuwa na utulivu wa mziki mwanana na hata hivyo, wakati mwingine inahitaji nidhamu ya hali ya juu ili kutochanganya majukumu ya nyumbani na kazi na kitaalamu. Kwa ujumla, kufanya kazi za nyumbani kunanisaidia kuwa na usawa bora kati ya maisha yangu binafsi na majukumu yangu ya kazi na kunifanya niwe na tija zaidi.

Ninapofanya kosa kazini hatua yangu ya kwanza ni kukubali kosa hilo mapema bila kutafuta visingizio au kumlaumu mtu mungine. Ninaamini kuwa makosa ni sehemu ya mchakato wa kujifunza hivyo mimi hutowa tarifa kwa msimamizi wangu harafiuwezokanavyo na kupendekeza suluhisho la kurekibisha hali hiyo. Bada kutatua tatizo mimi uchukua muda kutafakari kwanini kosa hilo lilitokea na kueka mikakati mipia ili kukikisha halijirudi tena katika siku zijazo.

Umeme unapokatika jambo la kwanza nililofanya ni kuhakikisha kuwa nimezima vifaa vyote vya umeme vilivyokuwa vikiwaka ili kuvilinda dhidi ya hitilafu ya umeme itakavyo zuru zitakaporudi. Baada ya hapo, ikiwa ni usiku, mimi hutafuta taa ya dharura au mshumaa ili kupata mwanga. Maranyingi, mimi hutumia muda huo wa giza kupumzika mbali na screen au simu na computer. Na pengine kuzungumza na familia yangu marafiki. Kwa karibu zaidi, naam.

Kipaumbele changu kikuu kazini ninapokuja suala la mawasiliano, uwazi na usahihi wa taarifa. Ninaamini kuwa ili timu ifanye kazi kwa ufanisi ni lazma kila mtu apate habari sahihi kwa wakati unaofaa ili kuepuka mikanganyo. Mikanganyiko na makosa yasiyo na, ya lazma. Pia mimi huweka msisitizo mkubwa kwenye usikivu wa thati. Napendelea kutumia njia rasmi kama barua pepe kwa ukumbu kumbu lakini pia siachi kutumia mazungumzo ya ana kwa ana na simu au simu pale jambo linapohitaji uvumbuzi wa haraka. Mawasiliano mazuri hujenga uaminifu na mazingira bora ya kazi kwa kila mmoja.

Kusema kweli, mimi napendelea zaidi upepo wa asili kuliko kutumia AC, ninahisi kuwa hewa ya asili ni zaidi safi. Na inafanya chumba kiwe na mzunguko mzuri wa oksijeni. Jambo ambalo ni muhimu kwa afya ya mapafu. Pia upepo mwanana unatoka nje unafanya nijihisi ni karibu na asili, hasa nikiwa nimefungua madirisha makubwa wakati wa mchana Ingawa AC ni nzuri sana wakati wa joto kali sana ili kupoza chumba haraka. Mimi uionea hewa yake kuwa nikavu sana na wakati mwingine inanifanya niumwe kichwa au koo. Hivi ikiwa hali ya hewa inaniruhusu nitachagua kukaa sehemu yenye upepo mwanana wa asili wakati wote.

Mimi napenda sana kula kwenye mikahawa ya asile inayopikwa vyakula vya nyumbani. Hasa maeneo yenye bustani ya hewa safi ninachokipenda zaidi ni kuhusu kula nje. Ni fursa ya kuonja ladha tofauti ambazo sizi pati mara kwa mara nyumbani. Kama vile nyama choma, samaki, wa kupaka au vyakula vya baharini. Pia mimi hufuraia sana kwenda kwenye vijiwe vya kihawa. Ya jioni ilu kufuraia mandhari, tulivu na mazungumzo ya mafiki zangu.

Ndiyo, mimi ni mdao mkubwa kujaribu vyakula vipya kwa sababu naamini kuwa chakula ni njiya bora ya kuelewa utamaduni wa watu wengine. Kila ninaposafiri kuenda mkoa mwingine au nchi nyingine, jambo la kwanza nalofanya ni kutafuta chakula cha asli cha eneo hilo ambalo sijawai kulia kabla. Ninafurahia sana mchanganyiko wa viungo vipya na ladha ambazo nitofauti na zile nilizozoea nyumbani. Ingawa wakati mwingine ladha huwa ni migeni sana na ngumu kuzoea haraka bado naona ni tukio la kusisimua na la kijasiri kwangu. Mimi kujaribu vyakula vipya kupanua upeo wangu na kufanya maisha yawe na ladha zaidi. Badala kula chakula kile kile kila siku.

Mimi napenda sana mikutano ambayo ni mifupi, yenye malengo yaliowazi, na inayozingatia muda. Napendelea zaidi, mikitano ya ana kwa ana, pale panapo hitaji kufanya maamuzi, makubwa au kutatua changamoto ngumu. Kwa sababu inanani ruhusu, ushirikiano wa karibu na kuelewa lugha mwili na ya wenzangu. Hata hivyo, kwa ajili ya ripoti za kawaida au masasisho ya kila siku, mimi huona mikutano, ya video, kukua bora zaidi, kwani inaniokoa muda wa kusafiri na kuongeza tija. Kila muhimu. Kitu muhimu zaidi kwangu ni. Kuwa na agenda kabla ya mkutano. Kuanza ili mshiriki aweze kujiandaa na kutoa mchango wenye tija. Mkutano bora ni ule unaoisha. Ukiwa na maazimio ya wazi, na hatua, za kufuata.

Mimi ni napenda kuwasiliana na watu kwa njia tofauti kulingana na dharura na umuhimu wa jambo husika. Kwa mambo ya kijamii na familia, napenda zaidi kuzung kupigia simu au mazungumzo ya ana kwa ana kwa sababu sauti na hisia huleta ukaribu zaidi na kusaidia kuelewana vizuri. Lakini kwa maswala ya kikazi napendelea kutumia barua pepe, kwani njia hizi hutoa kumbukumbu rasmi ya kila tulichozungumza na kunipa nafasi ya kufikiri kwa umakini kabla ya kujibu. Ingawa teknolojia imerahisisha mawasiliano kupitia mitandao ya kijamii bado naamini kuwa mikutano ya ana kwa ana ndiyo njia bora ya kujengo uaminifu na mahusiano imara kati ya watu.

Ndio, napenda sana kupiga picha hasa za mandhari ya asili ya matukio ya kijamii. Kwangu mimi, picha ni njia ya kutunza kumbukumbu muhimu za maisha ambazo zinaeza kuzitizama baadaye. Napendelea kutumia simu yangu kwa sababu nirahisi kuibeba ni natoa picha yenye ubora mzuri wakati wakati wowote ninapoona kitu cha kuvutia.

Ndiyo, mimi ufuatia matukio ya kimataifa kila siku ili kuelewa kinachoendelea duniani napenda kufuatilia habari ya teknolojia, uchumi na mazingira kupitia mitandao na redio. Hii inanisaidia kuwa na upeo mpana na kuelewa jinsi matukio ya nchi nyingine yanavyoweza kuathiri maisha yetu hapa nyumbani.

Ili kujiandaa na mkutano, mimi huwanza kwa kupitia agenda na malengoi za mkutano huo mapema. Huandaa nyaraka zote muhimu na maswali ninayotaka kuuliza. Ili kuhakikisha mchango wangu, unatija. Pia mimi upenda kufika mapema iwe ni ofisini au mtandaoni ili kuwakikisha vifaa vyangu vya mawasiliano vinafanya kazi vizuri.

Ili kujitunza mimi huzingatia zaidi kupata muda wa kutosha wa kupumzika na kula chakula bora. Napenda kufanya mazoezi mapema kama kutembea asubuhi ili kuamsha mwili na pia kutenga muda wa kusoma vitabu au kusikiliza muziki kutuliza akili yangu. Kwangu mimi afya ya akili na mwili ni kipaumbele changu cha kwanza cha kila, kila siku.

Ninapukua na marafiki zangu, napenda sana kuzungumza na kubadilisha mawazo tukiwa tunapata chakula ama vinywaji. Mara nyingi sisi huenda kutembea sehemu zenye mandhari tulivu au kutazama michezo ya mpira wa miguu pamoja. Shughuli hizi zinatusaidia kuimarisha urafiki wetu, kufurahi na kupunguza msongo wa mawazo wa kazi za wiki nzima.

Mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine kwa mtazamo chanya na nia ya kujifunza. Huwasikiliza kwa makini bila kujitetea kisha kufanya utafiti wa jinsi ya kutumia maoni hayo kurekebisha utendaji wangu. Ninaamini kuwa mrejesho huwa mzuri au wa kukosa. Kukosoa ni nyenzo muhimu sana na humsaidia mtu kukua kitaaluma na kibinafsi.

Mimi hutazama video zangu nyingi kwenye mtandao wa YouTube kwa sababu ndiyo penye mkusanyiko mkubwa wa maudhi ya kila aina kuanzia mafunzo hadi burudani pia. Pia mara chache mimi hutumia mitandao ya kijamii kama Instagram au TikTok kwa ajili ya video fupi za haraka za kufuraisha. Napenda majukwaa haya kwa sababu yananiwezesha kupata habari mpya na kujifunza vitu vipya kwa urahisi nikiwa popote pale kwa kutumia simu yangu.

Mimi napendelea sana kutumia GPS hasa kupitia simu yangu kwa sababu inanitolea maelezo ya haraka na saa hii kulingana na hali ya usafiri kwa wakati huo. Ingawa ramani za karatasi zina uzuri wake GPS inaniokolea muda kwa kunionyesha njia za mkato na kunieleza nisipotee ninapokwenda sehemu gani. Nikifaa cha kisasa kinachofanya safari zangu ziwe rahisi na zenye usalama zaidi.

Kifaa mbacho siwezi kuishi bila nacho ni simu yangu ya mkononi. Kwangu mimi, simu si ya kwa ajili ya masili. Jano tu, bali ni ofisi yangu, ndo changu cha habari na kifaa cha kumisidia kupanga ratibazangu za kila siku. Nya nyozisha kuungana na ulimuengu na kupata huduma muhimu kama benke na ramani palipopote nilipo.

Ndiyo mimi hutumia simu yangu mara kwa mara kufanya manunuzi ya vitu mbalimbali mtandaoni. Napenda njia hii kwa sababu inaniokoa muda na inaniruhusu kulinganisha bei ya bidhaa kwa haraka nikiwa nyumbani. Pia kutumia huduma za pesa kwa mtandao kunafanya malipo yawe rahisi na salama zaidi. Jambo linalofanya uzoefu wote wa ununuzi uwa wakisasa uwe wenye ufanisi.

Kabla ya kulala, mimi hupenda kuzima vifaa vyote vya kielektroniki ili kupumzisha akili yangu. Mara nyingi mimi hutumia dakika chache kusoma kitabu au kutafakari jinsi siku yangu ilivyokuwa na kupanga ratiba ya mambo nitakayofanya kesho asubuhi. Hii inanisaidia kulala kwa amani na kuamuka nikiwa na nguvu na malengo ya wazi kwa ajili ya siku mpya.

Mimi hupenda kuenda mahali pa ibada angalau mara moja kwa wiki. Kwa kawaida ikiwa ni siku ya mwishoni wa wiki, huu ni muda muhimu kwangu kwa ajili ya kutafakari kupata amani ya roho na kuungana na jamii yangu. Pia ikiwa kuna matukio maalum au siku kuu mimi hujitahidi kuhudhuria ili kuimarisha imani yangu na kuanza wiki mpya nikiwa na nguvu za na matumaini.

Mimi napendelea rangi nyepesi na tulivu kama nyeupe au kijivu hafifu kwa ajili ya kuta za nyumba changu. Rangi hizi hufanya chumba kionekane chenye mwanga mwingi nafasi kubwa na kutoa hisia za amani na usafi. Pia rangi hizi ni rahisi kuzioanisha na samani au mapambo ya aina yoyote. Jambo linalofanya mazingira ya ndani yawe ya kuvutia na yenye utulivu.

Mimi huifadhi pesa zangu kwa kutumia akaunti ya banki na huduma za pesa kwa simu, napenda kueka bajeti ya kila mwezi na kutenga kiasi fulani cha akiba mara tu ninapopata mapato yangu kabla ya kuanza matumizi mengine. Njia hii inansedia kuwa na nidhamu ya fedha na kuwa akiba ya dharura kwa ajili ya malengo yangu ya baadae.